Mimi hutumia muda wangu na familia kula pamoja, kuongelea maswala ito ya familia, changamoto zetu. Pia kama tunapata mda mwingine, huwa tunatoka, tunaenda matembezi kwa ajili ya kukulifresh.

Ndio napenda kulima bustani. Nina bustani ya ya mboga mboga kidogo na pia nina bustani ya ya maua ambayo iko nje kwa hiyo napendelea. Shuguli za uzalishaji wa vitu vidogo vidogo nyumbani mwenyewe unafanya.